Mazingira mazuri ya kazi hujengwa na mambo kadhaa yanayochangia ustawi na motisha ya wafanyakazi. Kwanza mawasiliano ya wazi na ya heshima ni muhimu sana. Wakati ya wafanyakazi na viongozi wanazungumza kwa wazi, kusikilizana na kuthaminiana, hujenga uaminifu na ushirikiano. Hali hii hufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya timu. Pili, uongozi bora una mchango mkubwa. Kiongozi anayetoa mwongozo, msaada, na mrejesho wa kujenga huwapa wafanyakazi hamasa ya kufanya kazi kwa bidi. Pia, kutambua na kuthamini juhudi za wafanyakazi, uongeza hari na kuridhika kazini. Watu wanapohisi kazi yao inatambuliwa, hujituma zaidi. Vile vile, mazingira salama na yenye rasilimali za kutosha ni muhimu. Hii inahusisha vifaa, vinavyofanya kazi vizuri nafasi safi na ratiba inayozingatia uiano kati ya kazi na maisha binafsi. Haitha, fursa za kujifunza na kukuza taaluma huwapa wafanyakazi motisha ya kuboresha ujuzi wao. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi ni yale yanayojali usawi wa mtu, mzima kiakili, kimwli na kijamii na yanayohamasisha usirikiano, heshima na maendeleo endelevu.